Mandhari mazuri ambayo nishawahi kuyaona ni bahari, bahari kule Kenya, hapa Kenya, hapa Mombasa, bahari huwa yaani huwa naona ni kama nini pako vizuri yaani, huwa pako vizuri, huwa napenda sana kwenda baharini, kwa sababu pia ni ule urembo wake, kale kabaridi kenye kako pale, yaani huwa ni vizuri yaani.